Ndiyo, mimi hununua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara. Simu hunirahisishia kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kuchagua bidhaa bora bila kusafiri. Mimi hutumia programu za maduka mtandaoni, malipo ya simu na huduma za usafirishaji hadi nyumbani. Ununuzi wa simu huokoa wa muda, hupunguza foleni na hunipa rekodi ya miamala. Pia hunisaidia kununua umeme, vifurushi vya interneti na tiketi kwa urahisi. Hata hivyo, mimi huangalia usalama, hulinganisha wauzaji na kuepuka matumizi ya msukumo ili kudhibiti bajeti. Kwa ujumla ununuzi wa kidigitali huongeza chaguo, uwazi wa taarifa na urahisi wa malipo kwa watumiaji wengi mijini na vijijini hasa wakati wa dharura.

Ningependelea kutembelea mji wa Dubai nchini umoja wa falme za ki Arabu. Dubai inajulikana kwa majingo marefu ya kisasa, maindelo ya haraka na mchanga nyiko watamaduni kutoka dunia nikote. Ningependa kutembelea maduka makubwa ya kisasa na kufurai ya safari ya jangwani. Pia ningependa kujifunza jinsi mjihuo ulivyo fanikiwa kukuza biyashara, utali na teknolojia kwa muda mfupi. Zaidi ya hayo usafi wa mji, usalama na mifumo bora ya usafiri hunivutia sana. Kutembele ya Dubai kungepanwa upeo wangu wa mawazo, kunipa uzoefu mpia wa maisha na kuni hamasisha kufikiria maindeleo kwa mtazamo wa kimataifa.

Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari mbali mbali za kidijitali. Mimi hutumia nywila imara na tofauti kwa kila akaunti na ubadilisha mara kwa mara. Pia uhepuka kubofya viungo au kupakua faili zisisoaminika, hasa kutoka kwa watu nisiofahamu. Utumia udhibitisho wa hatua mbili pale inapowezekana, pia uhakikisha simu na kompyuta zina programu za kinga, dhidi ya virusi nahusasisha mifumo mara kwa mara. Ninakuwa mwangalifu, ninapotumia wifi ya umma na uhepuka kuingiza taarifa nyeti. Zaidi ya hayo, ufuatilia miala ya kifedha na kuweka mipaka ya faragha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa kufanya hivo, mimi uhepuka hatari ya wizi wa taarifa na udanganyifu wa mtandaoni.

Katika kazi yangu, ninataka kufikia kiwango cha juu cha taaluma na kuwa mtaalamu anayetambulika katika eneo langu. Natamani kukuza ujuzi wangu, kupata vyeti muhimu na kuchukua majukumu ya uongozi ili kuongoza timu kwa ufanisi. Pia ninataka kuchangia mawazo bunifu yanayoboresha utendaji wa shirika na kutoa suluisho la matatizo halisi. Lengo langu ni kuwa na kazi yenye athari chanya kwa jamii, kuhakikisha maendeleo endelevu na kujenga sifa ya uadilifu. Kadri nina viyokuwa kitaaluma, ningependa pia kuwashauri na kuwainua wengine kupitia ushauri na mafunzo. Mwishowe, ninakusudia kupata utulivu wa kifedha, usawa wa maisha na kazi na kuridhika na kile ninachofanya kila siku.

Vitu vingi unifanya ni cheke katika maisha ya kila siku. Utani mzuri kutoka kwa marafiki au familia unifuraisha sana. Hasa unapokuja kwa wakati sahihi. Pia hadithi za kuchekesha, video fupi za vichekesho na matukio yasio tarajiwa yanayotokea bila kupanga. Watoto wanapofanya mambo kwa uwazi na ucheshi wa asili unifanya ni tabasamu.

Kitendo kimoja cha wema nilicho wai kufanya ni kumsaidia mtu alie kuwa katika hali ngumu bila kutarajia malipo. Siku moja nilimsaidia jirani yangu mgonjwa kwa kumpeleka hospitalini na kumsaidia kununua dawa. Pia nilichukua muda kumskiliza na kumpa moyo, jambo ilo lilimfariji sana. Wakati mwngine mimi huwasaidia watoto au wazee kufuka barabara salama, au kushiriki chakula na mtu mwenye uhitaji. Vitendo hivi vidogo vya uema unipafuraha kubwa na kunikumbusha umuhimu wa kusaidiana kama jamii.

Hekimamkubwa nilio jifunza maishani ni umuhimu wa subira na shukurani. Nimegundua kuwa si kila jambo hutokea kwa wakati ninao utarajia, lakini kila tukio huwa na funzo lake. Pia nimejifunza kudhamini mambo madogo kama afya, familia na amani ya moyo. Kujifunza kusikiliza wengine kabla ya kuhukumu kumeimarisha mahusiano yangu. Zaidi ya hayo, nimeelewa kuwa kushindwa si mwisho wa safari bali ni daraja la mafanikio. Nidhamu, bidii na, uaminifu hujenga msingi ima imara wa maisha bora Mwishowe nimejifunza kuwa kujipenda na kujiheshimu ni muhimu ilikuishi kwa furaha na kutoa mchango chanya kwa wengine.

Sherehe yangu ninayoipendelea zaidi ni sherehe ya siku ya kuzaliwa. Napenda sherehe hii kwa sababu hunipa nafasi ya kushukuru mungu kwa uhai, kutafakari mwaka uliopita na kueka malengo mapya. Pia ni wakati mzuri wakukutana na familia na marafiki kushiriki chakula, vicheko na kumbukumbu nzuri. Haijalishi iwe sherehe kubwa au ndogo. Kilicho muhimu ni upendo na furaha inayoshirikiwa. Zawadi, keki na maneno ya heri hunifanya nijisikie kudhaminiwa. Kwangu siku ya kuzaliwa ni sherehe ya maisha, matumaini na mwanzo mpya.

Uzoefu mmoja wakushangaza nilio waikupata ni kushudia jinsi msada mdogo unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Siku mmoja nilimsaidi a mtu nisiye mfahamu alie patashida barabarani na nilishangazwa na shukurani na furaha alionyesha. Tukyo hilo lilionyesha kuwa wema unanguvu kubwa kuliko tunavyo fikiri. Pia nilishangazwa na jinsi watu wanaweza kuunga na haraka wakati wadharura bila kujali tofauti zao. Uzoe fuwa ulinifundisha dhamana ya ubinadamu, huruma na mshikamano. Tangu wakati huo nimekua nikiamini kuwa matendo madogo ya naweza kuleta mabadiliko makubwa na ya kudumu katika maisha ya wengine na ata yangu mwenyewe.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia mda uo kupumzisha akili na mwili. Mara nyingi uchukua chai au maji, kula vitafunwa vyepesi na kuvuta pumzi ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kuzungumza na wenzangu kidogo, kushiriki vicheko au kubadilisha na mawazo. Wakati mwingine usoma habari fupi, kusikiliza muziki au kuangalia ujumbe muhimu kwenye simu. Ikiwa muda unaruhusu, utembea kwa dakika chache ili kunyoosha mwili. Mapumziko unisaidia kurejesha nguvu, kuongeza umakini na kurudi kazini nikiwa na ari mpya na mtazamo chanya.

Mimi napenda zaidi kusimamiya lakini pia ninaelewa umuimu wa kusimamiwa. Kusimamiya hunipa nafasi ya kuongoza wengine, kufanya maamuzi na kutumia uwezo wangu kikamilifu ili kufanikisha malengo ya pamoja. Hata hivyo kusimamiya hunisaidia kujifunza kupokea mwongozo na kuboresha utendaji wangu kupitia ushauri na mrejesho. Naamini kiongozi mzuri pia huwa mfanya kazi mzuri. Kwa sababu hujua kusikiliza na kuheshimu maelekezo, kwa hiyo kwangu yote mawili ni muhimu kulingana na mazingira na hatua ya kazi. Kwa sababu kila moja huchangia ukuwaji wa kitaaluma na maendeleo binafsi.

Ninasomea habari mtandaoni kutoka kwenye tovuti za vyombo, vinavyoheshimiwa na vinavyotoa tarifa za kweli. Hii ni pamoja na magazeti makubwa ya kimataifa kama BBC, CNN na Aljazeera. Pamoja na vyombo vya habari vya ndani, vinavyotoa taarifa sahihi na za haraka. Pia napenda kutumia programu za habari kwenye simu ambazo zinachanganya makala, kutoka vyanzo mbali mbali, hivyo kupata mitazamo tofauti. Mara nyingine uchungu za blogu za kitaaluma au mitandao ya kijamii. Lakini kwa uangalifu, ili kuhakikisha habari ni sahihi. Lengo ni kupata habari ya kweli, imara na yenye kuelimisha badala ya kueneza uvumi au habari zizizo na msingi.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na hufanya ununuzi kwa haraka bila kuhitaji kutoka nyumbani. Simu au kompyuta, hutoa fursa ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kuchagua bidhaa bora zaidi. Hii pia unirahisishia kupata bidhaa ambazo hazipatikani karibu na mimi. Hata hivyo mimi hua makini kuhakikisha wauzaji ni waaminifu, ninalipa kwa njia ya salama na kuangalia sera za kurudisha bidhaa.

Wakati wa mpumziko ya mchana, napenda kupumzisha akili na mwili baada ya kazi asubuhi. Mara nyingi hula chakula cha mchana, kinywaji kidogo na kuchukua dakika chache kupumzika. Wakati mwingine hutembea kidogo, ili kunyorosha miguu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kuangalia ujumbe muhimu kwenye simu, kusoma habari fupi au kuzungumza na wenzangu kwa maneno machache. Kwa baadhi ya siku, mimi huchukua muda wa kutafakari au kusikiliza muziki ili kurejesha hari.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda hasa ile ya machungwa au zabibu. Napenda ladha yake tamu, yenye unyevu na inayonipa nguvu mara moja. Pia hunifurahisha pale inapokuwa baridi sana hasa siku za joto au baada ya kufanya kazi nzito. Wakati mwingine napenda pia chai baridi kwa sababu hunipa hisia ya kupumzika na kufurahia muda wangu. Kinywaji cha baridi hakichangi tu kufurahia ladha. Bali pia huchangia afya kwa kutoa vitamini na kuondoa kiu kwa hivyo napenda kinywaji baridi kinachonipa raha afya na furaha kwa wakati mmoja.